Ndoto yangu kubwa ni kukuwa mtu ambaye ame jitabithi vizuri mtu ambaye akona pesa maisha yake ako sawa ee mtu ambaye hana magonjwa hini mtu ambaye ako tu sawa yaani na maisha yake yako tu sawa.

Kitabu ambacho nakipenda zaidi ni kitabu kile ambacho kinaitwa bibilia yaani kile kitabu cha dini. Unapata ya kwamba inahadidi, inahistoria, inautafiti pia yaani inamambo pia ambayo ilifanyika kitambo yanewezatumika kama kufanyiwa utafiti yaani. Unapata ya kwamba musika ambaye nilipenda zaidi kwenye kitabu hiyo ni jina Dahudi ule mfalme ambaye aliweza kuchukua uongozi baada ya Sauli kufa yaani naam, unapata kwamba. Kitabu hiki nilelewa nacho na pia kanisa ikaweza kunifunza kuhusu kitabu hiki yaani. Unapata dini menifunza nikazoeya kitabu hiki. Kitabu kingine ambacho ningependa kusoma hakuna ni kitabu tu kimoja ni cha biblia na biblia hua moja naam.

Mchezaaji bora wa mpira wa kikapu unapata ya kwamba mimi ambaye napendelea sana ni ule kwa jina la Kobe Bryant Haliweza kufa lakini mchezaaji huyo alikuwa mchezaaji mashuhuri sana kule Amerika Unapata ya kwamba ujuzi mingi ambaye alikuwa anapenda kufanya ni ule wakuruka na kutia mpira kwenye kikapu Unapata alikuwa jamaa mzuri sana Alilea hadi mtoto wake pia anapendelea mchezo wa kikapu mambo kama haya Mchezaji huyu ukiangalia yale mtazamo yake ni ya mambo wa kitambo ambayo yaliweza kushinda unapata ya kwamba Ah, wale wachezaji wengine wa mpira kikapu utamani kuwa kama yeye naam.

Naam nishawahi jifunza kupiga gitaa lakini mimi siyo bora katika hiyo pande manake kuna wale ambao wanajua kucheza gitaa mimi kazi yangu ni kutamani tu kutamani tu kuwa kama hao ani kuwa mtu ambaye anaelewa gitaa kama hao yaani naam.

Naam, minapenda kwenda pwani, maanake pwani kuna kuanga pahali pazuri sana ni pahali ambapo mimi nimependa kusafiri na kuenda kujivinjari huko Nishaienda maramoja tu, lakini napendelea sana kwenda pwani, maanake pwani ni kuzuri Napenda kuona iyo bahari kubwa, iyo hewa ambayo hukuwa huko, mambo kama haya, naam.

Mimi hupenda kupumzika nikitazama mpira mpira pale ama filamu jioni natazama tu televisheni yangu pale naona filamu pale mavipindi vya televisheni na nikikula mulo mzuri Unapata kwamba unapopumzika hivo kidogo hivi pia nalala mambo kama hayo.

Naam, mimi ni mtu ambaye anapenda teknolojia. Unapata ya kwamba mimi ni mtu ambaye anapenda kufuatilia teknolojia, teknolojia mpya inapotokea natamani naanza kuchunguza chunguza niweze kuelewa, maanake sipendi kuachwa nyuma Ninachunguza, kila siku niko pale kwenye mitandao pale naangalia, naona nini ambacho uvumbuzi ambao umeweza kuvumbuliwa, mambo kama hayo, naam.

Muda familia yangu hupenda kuketi chini pale kupiga gomzo na kukula chakula mzuri mzuri pale Kupiga hadithi pale kuambiana kuelimishana ni mambo kama hayo na ucheshi mingi Hata pia kutazama runinga pale tunaposhabikia labda timu timu zetu za mpira, mguu, mambo kama hayo Naam.

Naam, napenda kucheza mchezo ya video, napenda kucheza mchezk ya mingi ya video, kuna mchezo ambao unaitwa Red Dead Redemption Napenda sana kuucheza pale, kuna mchezo ambao unaitwa Fifa, napenda sana kuucheza, hivi sasa na nacheza mchezo fulani ambao unaitwa Eurotrack simulator, unaendesha lori pale, ukibeba mzigo pale, na mchezo kama hayo, napenda kuyacheza sana, naam.

Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini ni kampuni ya Microsoft ile ya Microsoft Napata ya kwamba kampuni hiyo hutupatia bidhaa zake mzuri mzuri ambayo inapenda kutuma bidhaa hizo napata bidhaa kama Windows ambayo ni operating system yani ile ambayo inasaidia watu kutumia tarakilishi zao na kufanya vitu pale kwenye mtanda wa mneti kusoma mambo kama haya unapata hivi sasa watu wanatumia windows 11 unapata hiyo ni jambo mzuri sana tunaaminia microsoft.

Harufu naye penda zaidi ni hile ya chakula ni hile ya chakula ya mlo kama pilau yaani kama samaki pale na pikwa Unapata kwa mba harufu hizo zinafanya kwamba tumbo yako inaaza kusikia mzuri Najua ni wakati wakuenda kukula na chakula ni muhimu sana kwa mtu yaani Unapata chakula hiyo kama pilau huwa n a manukato mazuri sana ambaye ya navutia huwezi toka hapo karibu na jikoni harufu hii nimeweza kuhihisi leo asubuhi hii nimekula pilau wa asubuhi na nimefuraia sana Alafu napata mara kwaza kula pilau inanipa kumbukumbu fulani manake Nikitambo sana nikiwa mtoto mdogo nileweza kukula pilau Nikajua eh pilau kumba nitamu Alafu wakati nahisi ya harufu hiyo huwa naskia ile Kutamani kula chakula hicho yaani No.

Kusema ukweli mimi napenda kula nyumbani, napenda kula kile chakula ambacho mimi mwenyewe nimeandaa ama mzazi ama mchumba wangu mtu ambaye naaminia maanake kule nje huwezi jua chakula hicho kimeandaliwa aje Lakini huwa tunakula mara kwa mara kule nje lakini kusema ukweli tu napendelea kula chakula ambacho mimi mwenyewe nimeandaa chakula kile cha nyumbani naam.

Jambo la kwanza ambalo mi hufanya kila asubui ninapoamka, ni kunawa uso na kisha kukimbia kupiga tizi na tizi pale, nikishamalizana na kufanya tizi, na kuja naoga, kisha nakunywa staftahi Lakini si mara kwa mara huwa nakunywa staftahi unapata ya kwamba mara ingine naruka tu naenda ivo pale kazini, nitakula chakula cha kati baadaye.

Naamu, nishawai ona bahari, na kumbuka mara ya kwaza kuona bahari niliweza kushangaa na haya maji yote yanaishia wapi Lakini nishawai ona bahari, nishawai itazama bahari Huwa jambo nzuri kutazama bahari, manake huwa napata utulivu fulani, unapo itazama unaweza kushangaa kweli haya maumbile haya, ni ya kustaajabisha sana, naamu.

Ninapokuwa nyumbani na nimefurahia kufika nyumbani Kitu cha kwanza ni kutazama shamba yangu, kutazama mifugo wangu, wanaendelea aje nione nyumbani kukiwa sawa pia wewe mwenyewe ndani uko sawa Sasa unapata kwamba ninapo chunguza mali yangu, nione mali yangu iko sawa nyumbani ni kusafi, kila kitu yako mandari yake iko mzuri mzuri Unapata kwamba napata furaha, naam.

Wakati wa mapumziko kazini unapata mara kwa mara huwa natulia tu Natulia pale kisha naanza kupanga Unaweza panga kidogo jinsi utavyo kabiliana na kazi Wakati unaanza sasa kazi hiyo Unapata muda wa kufikiria na kupanga mambo yako vizuri na mwema yaani unapata muda huo uneza panga mambo yako Ukajipanga vile utaendelesha kazi yako ya baadaye Naam.

Naam, napenda hadithi za ajabu Unapata ya kwamba pale, tunapoenda pale kwenye mtandao ya kijamii Unapata mtandao ya kijamii kama ule ambao unaitwa X kitambo ulikuwa unajulikana kama Twitter Unapata ya kwamba kuna hadithi mingi za watu hapo Kuna watu ambao wanatoa maoni yao pia pale kuhusu hadithi hiyo Unapata ya kwamba hadith noi hiyo Tunapendelea, kujua kitu tunajua kupitia hadithi hizo so unapata kwamba napenda hizo hadithi za ajabu watu wanatuelezea matukio yao ili yasiweze kutukumba pia sisi.

Naam, napenda maua, manake unapata pale kwenye boma langu nakuwanga nimepanda huwa nakuwa nimepanda maua yangu pale, nimepanda maua pale, maua huleta picha mzuri yaani huleta, wale pia, wanaitwa aje, hawa, ndege ambao, huimba imba pale mzuri yaani unapata wanaku tenengenezea mazingira yako, inakaa mzuri yaani, picha inakaa mzuri Pahali ambapo kuna maua huwa panakaa pazuri, kuliko pahali ambapo pako tambarare, naam.

Kusema ukweli mimi kupiga picha huwa huo kui mara mara kuingiani. Unapata kwamba mara nyingine huwa najipata sipige picha hata kama nimeenda pahali pazuri. Sijui ni ule wanaume ambao uko ndani yetu lakini unapata ya kwamba picha huwa nachukua wakati fulani wakati labda nahisi furaha. Nataka ku kuchukua picha na marafiki zangu pale na familia. Mambo kama hayo lakini si kwa kila saa ni mara kwa mara tu hata hata wiki inawezenda mbili kama sija chukua picha ama hata mwezi kama sija chukua picha.

Shughuli yangu ya kupendeza ni ile shughuli ya kujivinjari na kutazama dunia shughuli ile ya kupasha pasha mlo pale mlo mzuri mzuri kutengeneza chakula kizuri pale, kutembea pale, kutazama dunia, kuelewa jinsi watu fulani wanavyoishi, kuelewa vile maisha iko Unajua, wanasema yule ambaye hatembei tembea dunia ukaweze kuelewa jinsi dunia iko So unapata shughuli yangu ya kupendeza ni kuweza kuelewa vitu vitu vipya yaani kuelewa vitu vipya Kuna kuona vitu vipya Naam.

Tukio muhimu ola kwa maisha yangu kusema ukweli mimi Mimi ufurahia kila siku Sidhani kama ninaa Tukio ambayo linufraisha sana ndiyo Lakini mimi ufraia kuamka na kuendelea kuhishi Manake kitu cha maana ni kuendelea kuhishi Unapovuka mwaka kama leo ni siku ya mwisho ya mwaka Asa unapata ya kwamba kuna watu ambao hawatavuka mwaka na sisi Unapata saa Tukio mzuri ilikuwa kuamka asubui Kila asubui kuamuka ni tukio mzuri sana Tukio mzuri sana Manake tukianza kuongelea sherehe nini Unapata nsherehe mingi nimeweza kufanya na yote yamenipatia furaha Lakini kitu chamana ni maisha kweza kuamuka asubui Kitu chamo kwa muka uko buhiri wa afya Nijambo muhimu sana Naamu.

Mimi napenda kula wali, maanake unapata wali, wali ule unaeza tengeneza na chakula mwingi pia, unaeza karanga pilau, unaeza kulika na vyakula vingi. Lakini pia napenda kula pia ugali, inategemea na wakati, maanake kuna wakati utakula wali ukuchoshe, uanze kula ugali tena lakini kwa kusema ukweli wali ni chakula ambacho napendelea maanake kukitayarisha tu ni haraka ni haraka pale unaeka pale unajiivisha wenyewe. Lakini ugali utaweza kusonga ugali utasonga utapindua utapindua utapindua hadi uweze kuiva. Naam.

Naam, mimi hutumia simu yangu vizuri sana Kwa siku lazima nitumie simu muda kwa muda lazima Hata hivi sasa natumia simu kuangia na wewe Unapata kwa mba Napenda kutumia ule programu yale maprogramu ya mitandao ya kijami Mara kwa mara Hili kuongia na wenzangu Kujulia na hali mambo kama hayo Unapata kwamba simu yangu ya kwanza na kumbuka ilikuwa Huawei Huawei pale Nikuwa mtuto mdogo pale nikuwa na Huawei ifulani hapo kadogo hivi ilikuwa simu mzuri sana unapata kwamba simu husaidia maisha yangu maanake mimi huingia pale kwenye mitandao najielimisha kidogo na jifunza mambo mapya kupitia mitandao ya kijamii kupitia pale mitandao mneti mambo kama haya muda mzuri wako zima simu wako na wakati unalala unazima simu yako unaseti tu pale alamu ndiyo itaweza kukwamusha baadaye Lakini wakati unalala siya hautumii simu lako unazima Naam.

Mfumo wa simu ambao napendelea ni ule mfumo wa android mfumo huo uwa rahisi kutumia na ni mfumo ambao kila mtu wanaweza kulipata na bei ya chini, bei ya mzuri ya wale watu ambao labda wajuezi, bei ziko simu hizo zinatumia mfumo wa android Unapata ya kwamba ni mzuri sana Lakini ule mfumo mwingine unapata ya kwamba ni ya watu ambao wakona pesa kwa wingi Lakini pale mfumo wa android unapata ya kwamba unasaidia kila pale Kila pande kuna watu ambawa kuna simu aina kadha wa kadha.

Mimi majira ambayo mi upenda ni yale majira avuli manake huo napendelea sana ubaridi Mi napendelea ubaridi pale na upepo hapa na pale Unapata kwa ambayo vitu ambayo unapenda kufanya wakati wa majira haya Unapata ni zoezi Zoezi ni mzuri Unapata kwamba unafanya zoezi, unafanya tizi zako hapa na pale Unapata hali ya hewa hua mzuri sana wakati wa majira haya Unapata hali ya hewa huo umetulia hai na mambo mingi mambu tunu, yaani pole pole, hakuna kiangazi, spendelei kiangazi mingi mimi, namu.

Wafanyikazi wenzangu huwa tunawasiliana Kila siku huwa Tunawasiliana vizuri sana maana ake unapata Mara kwa mara huwa tunasaidiana kazi ule ana jambo fulani limemshinda ananiita namsaidia Mimi nina jambo fulani limenishinda mimi namwita ananisaidia Sa unapata ya kwamba mara kwa mara Tunapenda kuwasiliana Ata muda mchache muda mchache huwa haupiti kama hatujawasiliana maana ake pale kwa ofisi Lazima tuweze kuongea kuongea ndicho kizuri unapata hicho kinapeana motisha ili tuweze kufanya kazi kujuana kuelewana na kusaidiana naam.

Chakula cha jadi ambacho nakipena, ni kile chakula cha kienyeji pale mamboga ya kienyeji pale na ugali Unapati ya kwamba yale mboga ya kienyeji pale na ugali, ukiongeza na maziwa ambayo yameweza kulala Yani yale yanaitwa maziwa lala, ama maziwa mala Unapati ya kwamba, chakula hicho ndio napendelea sana manake ni Chakula ambacho nimezoea, nimezoea sana kukila kukikula Nimekizoesha tangu nikiwa mtotoni, hadi hivi sasa.

Mimi kitu ambacho hunipafuraha sana ni mulo chakula na kuwa na marafiki kuwa na watu ambao napendelea yaani watu ambao naaminia yaani Unapata ya kwamba nikiwa na watu kama hao napata furaha zaidi Eh napendelea kuona watu ambao napenda wanaendelea kujimudu wakiwa wenye buheri wa afya wakiwa yaani sawa naam.

Lengo la muda mrefu ambalo ni la ni lile lengo la kuweza kutimiza kutengeneza programu la kampuni ambayo nafanyia kazi Kuna programu pale ambayo natengeneza ambayo itaweza kuwasaidia hasa unapata ya kwamba nimepewa muda muda mrefu sana niweze kutengeneza kitu ambacho kiko bora Yaani kiko bora, mi ni mtu ambaye ni wa teknolojia Sasa nilipewa juhudi la kutengeneza programu fulani hapo ambalo ni la kampuni hilo Unapata ya kwamba walinipatia lengo yaani muda mrefu sana Sasa nautengeneza pole pole ili baadae iweze kuwa bora Naam.

Kumbu kumbu nzuri ambayo nina ya kutoka utotoni nile kumbu kumbu ya kuwa na furaha ya kucheza hapa na pale bila kujua jinzi maisha iko yani unapata kwamba nafrahia sana Nafrahia atukuwa najua mbele maisha itakuwa ngumu lakini Tumefrahia tu hapa na pale Naamu.

Naam, mimi ni mtu ambaye napenda ubunifu, napenda kubuni programu pale, kujaribu kubuni vitu vipya, vitu ambayvyo vineweza kusaidia mtu huku mbeleni Unapata kuna pale programu za simu, programu za kompyuta, mambo kama haya nabuni hapa napale, ili teknolojia iweze kusonga mbele, naam.

Somo ambalo niliweza kupendelea shuleni ni somo la kompyuta kuweliwa kompyuta pale unapata jambo hilo niliweza kupendelea nilipokuwa mtoto mdogo hadi hivi sasa ninakazi ambayo ni ya kiteknolojia hea so unapata somo la kompyuta ambalo nilipendelea nileza nilinipatia manufa kwa sasa naamu.

Naam. Napenda kulima bustani. Napenda kutengeneza bustani lango liwe la kuvuruta yaani. Ile bustani ambalo linapendeza yaani. Unapata na ongeza maua hapa na pale. Natengeneza vizuri na navurutia ndege ndege wanaimba. Nasikia mzuri nikiwona wanyama wanafurahia bustani ambayo nimetengeneza. Naam.